Mimi napenda upepo wa kawaida ikilinganishwa na AC maana upepo unafanya unafanya mwili unasikia vizuri napogiwa na upepo na maana unapea mtu baridi mzuri na kubarizi vizuri kwa hivyo napenda upepo.